Ninatumia njia ya barabara au gari kusafiri maanake ni njia ambayo inaweza kuwa ya bei nafuu na rahisi kupatikana katika nchi yetu. Pia inaweza kuwa njia ya mzuri na salama kulingana na njia zingine.

Ningependa sana kujua lugha ya kispaniola Kihispania kwa vile mimi ninapenda mpira sana pia napenda kufuatilia lugha kama hizo na mengine mengi hata lugha ya kifaransa ya ningependa kujua lugha ya kifaransa.

Naam kusafiri pazuri ni mji wa kisumu ambapo tulienda kutembelea ziwa victoria. Na kuona jinsi inavyopendeza kutazama mandhari yake, kula samaki waliyo vuliwa pale na kufanya activity kama kuendesha mili kufanya vitu mingi mingi aswa ni aswa.

Ndiyo, kwa vile mimi napenda mazingira nina hamu hiyo ya kugawanya takataka zangu katika nyumba yangu kwa vile kuna taka zisizochanganywa na zingine kama karatasi itakayotupwa mahali kwingine na taka vya chakula ambavyo vitatupwa mahali kwingine kwa hiyo siwezi kuchanganya.

Naam nataka nifike kiwango cha kuwaajiri watu. Kwa hiyo ni kumaanisha nataka kuanza kazi. Na kisha kumaliza hiyo kazi. Na kuwaajiri watu wangine. Hivyo ndiyo kiwango yangu ya kazini.

Mazoea ni lilejenga nzuri ni ule wa kufanya kazi mtandaoni na kufanya research kila wakati mtandaoni hiyo ndiozoezi ambayo nimefanya na naona inisaidia kwa njia moja au nyingine.

Naam diyo nimewai kutembelea ziwa. Haswa ziwa Victoria pale mjini kisumu mto bado sijautembelea ila nimeuona kwa umbali lakini ziwa nimeutembelea ziwa na mandhari mzuri ya kisumu ambayo ilifurahisha katika ziwa Victoria.

La hasha. Ila ngependa siku moja kuwa na ndege wakufuga kama kuku. Ili wanipuze kunipea mayai kwa iyo inanipa faida ya kutosha. Pia ningependa kuwa na bata ambao wanafurahisha kwa mtazamo wangu.

Ninapenda kuongea sana kuliko kuandika manake kuandika wakati mwengine unachosha unapata umechoka na unakulazimu uandike so inafanya mtu kuwa kuhisi mchovu na kutofanya kitu kwa umakini ila kuongea ni rahisi sana.

Na ikifika upande wa kazi mimi huchukulia kazi yangu kwa umakini zaidi. Na maisha yangu ya kibinafsi mimi hukaa nyumbani ila ikifika kwa kazi mimi hupenda kuongea na watu. Hivyo basi mimi huchukua namba ya watu kazini kisha naongea na wao nikiwa nyumbani nikiwa naendelea na vitu vyangu vya kibinafsi.

Ndiyo mimi huamka mapema sana, ka saa kumi na mbili kamili hunipata nikiwa nikiwa tayari kuanza kupambana na siku na kutafuta njia za kutafuta hela kwa vile ukilala hela haiwezi kuja hivo basi na lazimika kuamuka mapema.

Kwa kitabu ninachokipenda ni kitabu jala riwaya la chozi la heri. Hiyo kitabu imeandikwa ni riwaya ambayo inaongelea historia na siasa. Na katika kitabu hiyo ninayompenda zaidi ni mhusika anayeitwa ridhaa. Na aliyenishauri kusoma kitabu hiyo ni mwalimu wetu wa shule ya upili. Na ningependa kusoma kitabu cha mwana mwandishi huyo asumpta kei matei nyingine.

Ndio nahifadhi kitu cha thamani sana. Kwa vile ninakiamini na ninakithamini kwa vile ni hivyo basi kuhifadhi ni lazima. Kwa manaa ni ufanye kuwa ya thamani. Na thamani yake kuonekana.

Ni napenda t-shirt kwa vile inaonyesha umeuliondani yangu. Pia napenda shati wakati wa kuenda mahali pana postahili kuvaa official.

Nywele mimi hulea mara mbili kwa mwezi kisha nanyoa. Silei sipendi kuona nywele mingi kichwani. Manake inakazi mingi kuamka kila siku kufanya kuchanua inachukua muda mwingi sana. Hivo basi sipendi kuvilea.

Ndiyo ni napenda chakula cha haraka haswa kinaweza kufanya mtu kuzuia kupoteza wakati na kufanya kazi zake mingi zingine ambazo zinafaa kufanyika pia vyakula vyaharaka vya barabarani na vipenda maanake huwa tamu wakati mtu.

Ndiyo napenda kupika sana haswa wakati wa kupika vyakula vidogo vidogo ninapenda sana maanake kupika ni vizuri sana inafurahisha ina burudisha na inachangamsha napenda kupika.

Mimi huamka saa kumi na mbili asubuhi na kitu cha kwanza ninachokifanya ni kuomba, kisha kuchukua simu yangu. Na chakula mimi hukula mchele kwa chai asubuhi na kazi yangu nina amka kisha naenda gari napanda gari naenda kazi yangu na kuanza siku, na mimi hujihisi nina nguvu. Na ya ndio nina nguvu ya kufanya kazi kila siku.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa na gari na kuwa na mavyumba vikubwa. Yani apartment ambayo watu wanaishi ndani na kufungua kampuni yangu, ambayo mimi mwenyewe nitakuwa nalipa watu na ku create employment kwa watu huku,